Ninapokuwa nipo nje ya nyumba na nataka kula. Mimi hutembelea kibanda changu ambacho huuza chakula kitamu na chakula kisafi. Kibanda hiki huwa cha mwanamke ambaye ni wa umri wa miaka 35. Muuzaji huyu hupika chakula chake kizuri na vizuri. Chakula hiki mimi hukipenda mwanzio ninapo kila hakiniaribikii, wala hakiniongezei shida za mwili, mimi hupenda kula pale mwenzie, anapopapikia ni pasafi, na anajua kuhudumia wateja vizuri, na pia anauza chakula kwa bei nzuri. Pia yeye huwekea mtu chakula ambacho mtu hushiba na pia ya hakikisha utarudi badaye ama siku nyingine kibanda hiki huwa kizuri na huwa kinajaa mno mwenzio anauza chakula kizuri na kisafi na kwa bei nzuri Kumaanisha watu wengi huja kula pale.

Mimi nina kipawa cha kuendesha baiskeli nina kipawa cha kuimba na vipawa vingine tofauti tofauti Kipawa ambacho mimi sina huwa kipawa cha kupiga densi kutoka nikiwa mtoto nilijaribu kupiga densi lakini kupiga densi huwa ngumu kwangu mimi siwezi kupiga densi mwenzio Nina mwili ambao ni mwili mkubwa napenda kusikiliza nyimbo Lakini sipendi sijui na sifahamu kupiga densi Kipawa hii ama talanta hii ya kupiga densi huwa na wenyewe mwenzio Rafiki zangu kadhaa wa kupiga densi wao ndio ambao wamejaribu kunifundisha moja ama mbili ya mbinu za kupiga densi lakini Lakini namna hizi hunishinda mwenzio densi huwa inataka mtu kuwa mwenye mwili ambao umelegea mno.

Jambo la kwanza mafanikio mtu hutoa kutoka kwenye Mungu ama Mungu ndiye ambaye humjalia Fanikio ambalo nimekuwa nalo kwa muda mrefu sana ni fanikio la kuwa na afya njema mimi hupenda afya yangu Mwenzio ninapokua mgonjwa umili wangu huzorota mno. Ninafuraia na ninamshukuru Mungu kwa mafanikio ya kuwa na mwili mzuri na afya njema na sihitaji dawa ama vitu vingine ili kuishi Kuna watu ambao wapo hospitalini wengine wamelazwa na wengine hata wako nyumbani. Lakini wana uchungu ama wanatumia dawa ni muhimu kuwa na afya mwenzio. Mwili wa binadamu ukianza kudhoofika. Waweza kudhoofika na hata waweza ukafa. Mimi hushugulikia fanikio hili langu la kuwa na afya njema kwa kupiga zoezi kula vizuri, kulala mapema na hata kufanya vitu vingine ambavyo husaidia mwili kuondowa uchafu na hata saa zingine naweza kuwa naenda kukimbia ili kupunguza mawazo.

Kwanza mimi ningependa kutembea nchi ya Afrika kusini nchi hii huwa nchi ambayo ni kubwa mno na huwa unabahari una ufuo wa bahari mrefu mno nchi hii pia ina watu ambao wanapenda watu wageni nchi hii pia ni nchi ambayo ya watu wanapenda kutengeneza rafiki wengine wakitoka nje na ni watu ambao wanapendana safari hii, ningependa kukata safari ya kuenda hadi Afrika kusini kwa njia ya ndege Mwenzio itaweza kuwa hata marayangu ya kwanza kuabiri ndege Napanga kupiga safari hii nta nina nita kapokuwa na hela ya kutosha mwenzio kwa sasa ninawekeza ili mwaka unapofika mwisho niweze kuenda nchi hii Ningependa kuenda kuogelea kwenye bahari za nchi hii mwenzio nchi hii inabahari ambayo nitamu na nibahari ambayo yavutia macho na hata watali bahari hii yao hua nji huwa moja wapo ya zile vitu ambavyo watalii kutoka nje huja kwenye nchi hii kuona Pia watalii wanapenda kuja kwenye bahari hii yao.

Ndio, mimi na upenda kuvaa kofia. Kofia huwa kama mfumo wa kuonyesha pia kuna unaweza kuvalia kitu kwenye kichwa na itoke kuwa kitu njema. Kofia pia husadia mtu kujikinga jua unapokuwa ukitembea. Minzio kofia inaile sehemu ya mbele ambayo wewe waweza kutumia kama kivuli. Pia kofia waeza kukusaidia wewe kupita mahali ni usijulikane. Jua kufia ya weza kuhuvaa na barakoa na hata mtu kakosa kukujua mbinu hii mtu weweza kutumia kama hautaki kupatana na watu fulani ama wewe hutaki tu kujulikana unapokuwa ukitembea Mimi huvaa kofia sana sana kwa ajili ya kukaa vizuri mtu anapovaa kofia ya weza kutokea kuwa anapendeza na hata kofia hii ya weza kutumika kama biashara. Menzio anayo uza ama unapouza kofia vijana wengi hununua menzio vijana wadogo ama vijana barubaru upenda kuvaaa kofia.

Ndio, nimewai fuga mbwa. Mbwa huwa mnyama ambao hutumika kama mlinzi kwenye boma. Mbwa pia aweza kuwa rafiki ya binadamu. Mbwa hupenda kukaa na mtu na binadamu. Ndio binadamu humpa chakula na yeye hupa binadamu usalama na hata akaweza kuwa rafiki ya binadamu. Mimi na mbwa wangu tulikua tunapendana. Mwenzio nilipata mbwa yule, akiwa na umri wa miaka kidogo na mimi nikaweza kumlea hadi akawa mbwa ambaye alikuwa mbwa mkubwa mno. Mbwa huyu alinipenda na jamaa zangu na alitutunza mpaka alipo gongwa na gari. Tukio hilo la yeye kugongwa na gari liliumiza wengi kwa familia yangu. Mwenzio mbwa huyu alikuwa rafiki yetu sisi wote na alitulinda vyema. Ndio hatukuwai kuwa na tukio lolote ama hatukuwai kuwa na siku hata moja ambayo wezi waliweza kuingia kwenye boma letu.

Mimi hupenda kuvaa nguo za aina ya jeans jeansi. Nguo hizi humfanya mtu kutokea akiwa anakaa vizuri mno Mimi hupenda kuvaa nguo za aina ya jeans jeansi.Nguo hizi humfanya mtu kutokea akiwa anakaa vizuri mno nguo hizi waweza ni mzuri mwanzio wewe waweza kuzivaa na viatu vingine vile vovyote nguo hizi hupendeza macho na pia ni nguo ambazo ukinunua hukawii ya mwenzio ni nguo ambayo utaitumia mara kwa mara na hata yawe inapo anza kuraruka huwa ni kama imetengenezwa hivo mwenzio kuna nguo kama hizo ambazo Huwa vimetengenezwa kwa kuraruliwa raruliwa ili ikai mashuhuri kwa vijana nguo hizi pia huwa bei ambayo ni ya chini mwenzio ni nguo ambazo kila mtu hupenda kuvaa.

Mimi hupenda kupigia kazi mahali ambapo pametulia. Mimi hupenda mazingira ambayo yametulia. Nziyo ubongo wangu hufanya kazi vizuri wakati ambapo nipo mahali kumetulia bila kelele, bila kusumbuliwa na mtu ama jambo lingine lolote. Mazingira ya kazi ni muhimu mwenzio, hiyo ndiyo pia wakati mwingine hutegemea uchapakazi wako. Unapokuwa kwenye mazingira ambayo ni ya kusumbua ama ambayo siyo ya kufanya kazi, waweza kufanya kazi mbovu ama hata kushindwa kufanya kazi ile kabisa. Mazingira ya kazi ni lazima iwe rasmi Mwenzio mtu anapoleta mchezo ama anapokuwa hana lugha ama kujibeba kuwa rasmi yaweza kuwa mgumu mwenzio mtu anapokuwa kazini anafaa kukuwa akiwa rasmi ama awe mwenye kutia maanani ama mtiifu.

Kazi yangu ni kazi ambayo ukifanya vizuri wewe waweza kupandishwa cheo hadi manager. Ndoto yangu ni niwe nipande ngazi hizo hadi kufikia cheo kile cha manager. Hata wakati mwingine mimi hufikiria nitaweza kufanya kazi hii kwa bidii na nitaweza kujifungulia kazi nyingine kama hii yangu binafsi na niweze kupavijana na watu wengine ajira. Mimi hufikiria hivi mwenzio, ningependa kuwa na kazi yangu siku moja, bila kuajiriwa na mtu yoyote. Ilhali, mimi ndio na wapa watu ajira. Ningefurahia sana kuona nikipa watu wengine ajira mwenzio ata mimi kuna mtu ambaye alilipa ajira siku moja na akaniaminia kufanya kazi ile. Pia katika kazi hii yangu kuna yale pesa ambayo mtu hulipwa akifanya vizuri mno. Mimi ningependa pia ni napo nitakapo anzisha kazi yangu niwe na wasaidia watu na kuwapa pesa ya juu iliwaweze tu kufurahia.